Mara mingi mimi hutumia, mimi utumia kompyuta kwa masomo pale na posoma. Mimi hutumia kompyuta pale napocheza, napocheza na michezo pale online. Mimi hutumia kompyuta wakati wa napotaka kutazama filamu hapa na pale.

Mimi hukumbuka walimu wangu wote wa shule kwa maana nilikua mzoefu wa kuzungumza nao mara kwa mara nakumbuka mwalimu wangu wa sayansi, mwalimu wangu wa hisabati, mwalimu wangu wa kingereza mwalimu wangu wa somo la social studies, nakumbuka mwalimu wangu wa somo gani, somo la kiswaili pia nakumbuka walimu wangu wote.

Mimi mara kwa mara hujipata nakaa mpaka saa sita usiku au saa saba usiku mimi hujipata nakaa hadi mida hizi za usiku nikifanya shuguli zangu za kikazi ama nikifanya shuguli zangu za hapa na pale kujitayarisha kupika ndo maana mimi huka hadi saa sita usiku ama saa saba usiku.

Kifaa cha ya kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Maana mambo mingi ya kikazi, shughuli ya kifamilia, iwe shughuli ya marafiki yote ya fanyika kwenye simu. Ndiyo teknolojia ambayo imetuunganisha sisi wote pamoja, ingali sisi wote tuko mbali. Ndio maana siwezi kuishi bila kifaa hichi cha teknolojia.

Ndio nimewahi kufanya yoga mara ya kwanza nilipofanya yoga nilikuwa pamoja na wachezaji wenzangu wa raga tuliweza kufanyishwa mazoezi ya yoga na ili kuweza kunyorosha mwili zetu kwa maana mili zetu yalikuwa yameshikamana na hatungeweza kufanya mambo husika kwa urahisi tuliweza kufanyishwa mazoezi ya yoga ili kufungua misuli yetu.

La sipendi kulima, mimi kwangu kila kukulima sio sio sipendi kufanya kazi yote ya kulima maana sina talanta ya kulima.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo mimi huaminia mara mingi ni kampuni ya Samsung maana vifaa vyake vya kiteknolojia ni vifaa vya kudumu na ni vifaa ambavyo vina vinatumika kwa muda mrefu ya haviharibiki haraka ndo maana mimi hutambua sana teknolojia ya vifaa vya kiteknolojia vya Samsung. Mara kwa mara, ninapoenda kutafuta vifaa vyangu vya teknolojia mimi huenda kwenye duka zao ili ninunue kifaa ambacho nitaitumia kwa zaidi ya miaka mitano ama zaidi ya miaka mitatu ilhali vifaa vya teknolojia vingine haviwezi hata kustahimili mwaka au miezi miwili vyaharibika tu kwa urahisi.

Ili nianze ya mradi mpya kikazi mara mingi mimi hujitayarisha siku tatu au siku moja kabla ya siku yenyewe, siku ya kwanza mradi wenyewe. Mimi hujitayarisha akili na anza kutafuta vifaa vyote ninavyohitaji ili ili kuanza mradi wenyewe ninahakikisha nina vifaa vyote karibu na mimi ili niweze kuanza mradi huo ama mradi wowote.

Shughuli zangu za siku ya mvua, huwa shughuli zinazo, zilizo na furaha maana mimi hupenda mvua. Mvua ndio siku zangu za mvua ndizo huwa siku za furaha maana ni wakati, ni wakati yenye kuna hewa safi, na kuna utulivu kwenye anga. So, ndio maana shughuli zangu za siku ya mvua huwa shughuli zilizo na mpangilio mzuri maana mambo ni machache, mawazo ni machache mimi hupenda mvua mara nyingi na ndiposa msimu wa mvua hua msimu ninaopenda siku nilio furahia zaidi ni siku ambapo tulienda kucheza mchezo wa raga kule upande wa Kiambu na ilikuwa msimu wa mvua na mchezo huu ulikuwa mchezo uliotumbuiza sana uliofurahia, niliufurahia maana mchezo, kucheza kwenye mvua huweza kunipa furaha mvua kwangu huweza kubadilisha mipango zangu kwa njia huweza kuzifanya zinafanyika kwa utaratibu, mipango zenyewe hazina haraka na mabadiliko yoyote yanayo fanyika yanafanywa kwa minajili ya kuboresha kazi na hufanya mashughuli zangu mimi huhisi mwepesi napo sikia sauti ya mvua, mimi huhisi kuwa yote, kila kitu au kila kitu nao fanya imeanza kuwa nyepesi napo hisi mvua imewasili.

La, sipendi kuoga kwa maji ya moto. Sipendi kuoga maji ya moto kwa sababu mara mingi, kama mchezaji wa raga, mimi hurudi nyumbani mwili ikiwa imeshikamana. Na maji ya moto hayawezi kuituliza mwili yangu. Ndiyo maana mimi hupenda kuoga maji ya baridi. Maji ya baridi yaweza kutuliza mwili. Yaweza kupoesha mwili kwenye uchovu wowote ambao ukonao.

Somo la sayansi nayoipenda ni somo la reproduction ama somo la uzalishaji. Somo haya yanyoongelea ambayo yanaongelea sehemu tofauti tofauti vya miili. Niliona kuwa somo nililoipenda sana. Tijui kwa nini bali ndilo sumo niliyoipenda.

Mfanyabiashara bora nayemjua anajulikana kwa jina la William Ruto. Ndiye mfanyabiashara. Ambaye kwangu huhisi kuwa ndiye mfanyabiashara mmoja kati ya wafanyabiashara bora katika nchi yangu na nampenda mfanyabiashara huyo kwa sababu eee hajali kuhusu mambo ya watu wengine na wanachoyasema kumhusu yeye usalia na kufanya biashara zake ama hajali kuhusu mambo ya watu wengine yeye kwake mambo ya watu wengine haina umuhimu kwake, bali mambo yake, kitu cha jabu walichofanya ambacho kilinifurahisha ni aliweza kunyakua mashamba ya watu. Aliweza kunyakua mashamba mengi kwenye nchi yetu na kuweza kuyafanya yawe yake. Na kuwazusha biashara. Aliweza kunyakua shamba moja kubwa mjini Nairobi na kutengeneza hoteli kubwa ya kifahari. Hoteli ambayo wageni wengi wanaotoka nchi nyingine huja pale. Na kukaa pale. Ilhali hakuna mtu yeyote anayejua hoteli hiyo aliweza kuipata aje. Na aliweza kufanya nini ili apate aliweza kuhusika kwenye kufanya biashara wa mahindi ambapo aliweza kunyakua jambi kubwa. Na kuweza kufanya ukulima wa mahindi na kuuzia nchi yenyewe mahindi hayo kwenye shamba aliyoinyakua kile ninachojifunza kutoka kwake ni nisijali mambo ya watu wengine niweze kujishughulisha na shughuli yangu, nisiweze kufanya mambo ambayo hayana mbele wala nyuma, nifanye shughuli ambayo ni yangu na nisijali watu watasema nini kunihusu. Niweze tu kufanya shughuli yangu nihisi kuwa ndiye mfanya biashara bora ni mtu ambaye mimi uhisi anavyofanya biyashara hindi hivyo biyashara inafaa kufanywa, haleti mchezo kwenye biashara. Anahakikisha yeye shughuli yake ndiyo anayoiweka ya kwanza, na shughuli yake ndiyo inayokuwa ya kwanza kushughulikiwa kwenye ofisi zote za serikali. Iwe ni wapi na hameweza kuleta kufanya watoto wake huko wanabiashara pia niwamiliki wa magari makubwa makubwa nchini na kuweza kutengeneza pesa mingi hivyo nahisi kuwa kila mtu anapofanya mambo yake au mfanyabiashara yoyote anayefanya biyashara yake anaweza kumwangalia mzee Ruto jinsi anavyofanya biashara.

Mimi kati ya paka na umbwa sina chagua ninalolipenda zaidi kwa maana tangu utotoni. Nimewafuga wote, nimewafuga paka na nimewafuga mbwa. Sasa sina chaguo nawapenda wote wanyama wote wawili visawa.

Ili kujitunza, mimi hueza kufanya mazoezi, huhakikisha nala vyakula vyenye virutubishi, nahakikisha mwili yangu ni safi, nahakikisha kuwa mazingira yangu pia ni masafi nahakikisha kuwa, nafanya shughuli zinazoweza ku kuweza kutengeneza akili yangu, na kuifanya akili yangu iwe komavu na kufikiria yote mazuri.

Ndiyo, ninapenda mchezo wa ubao ni mchezo ambao tulipenda kucheza tukiwa utotoni na marafiki zangu michezo hizi ni mchezo tulizocheza tulipokuwa watoto na ziliweza kutusaidia, kujiburudisha na kutuelimisha na kutupanua akili ili tusaidia tukuweza kuwa wazoefu wa kufikiria tunaweza kutumia akili yetu kifikiria jinsi ya kujitoa kwenye sehemu tofautitofauti ama shida tofautitofauti.

Ndio napenda kunywa maziwa napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa yanisaidia kuweza kutengeneza mifupa yangu na kunisaidia kujenga mwili. Uchezaji wa raga unahitaji sana mtu mwenye mwili nzuri na kunywa maziwa yanisaidia kujenga mwili na mara kwa mara watanipata nikikunywa maziwa ili kunisaidia kutengeneza mifupa na kujenga mwili.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi, vitabu vinavyozungumzia mashujaa wa Afrika, vitabu vinavyozungumzia maisha ya waafrika. Jinsi Waafrika wanavyoishi, jinsi historia, historia ya Afrika. Ndio hizo vitabu nipenda kusoma.

Ninachopenda zaidi ni juisi ni kinywaji chenye utulivu ni kinywaji ninacho ambacho ninapokunywa nahisi nina furaha nakipenda kwa sababu ni kinywaji kitamu mara kwa mara mi hupenda vinywaji vitamu kinywaji hiki niliweza kukifahamu nilipokuwa kijana mdogo nilipenda kuletewa na mzazi hata nilipokuwa mgonjwa wazazi waliweza kuninunulia kinywaji hiki baada kuikunywa mimi huhisi nikiwa mwenye furaha na mwepesi. Ndio maana mimi mara kwa mara napenda kinywaji hiki.

Mimi hupenda vyakula vitamu, mimi hupenda sweet na vyakula vyote ambavyo vinaandaliwa ambavyo ni vitamu. Mara mingi mimi hutamani vyakula vitamu hakuna siku utanipata, nikila vyakula ambavyo si vitamu. Iwe kiamsha kinywa, iwe ni usiku, vyakula vyote ninavyokula huwa ni vitamu.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni kumbukumbu ya wakati niliweza kuanguka na gari nilipata ajali na gari hiyo ndiyo kumbu kumbu ya kutisha nilipata ajali na gari na kumbukumbu hiyo yaweza nikiikumbuka huwa siifurahii.

Mimi hupata habari zangu mtandaoni maana sina runinga au redio ya kusikiza habari mimi habari zangu zote huwa nazipata mtandaoni na mara kwa mara utanipata mtandaoni niki nikiangalia habari za utendete na yale yanayotokea.

Harufu nayoipenda ni harufu ya manukato. Ninapusikia harufu ya manukato huwa hunipa furaha. Harufu ya manukato ni harufu inayopendeza. Unapenda vitu vinavyopendeza pia mimi. Harufu ya manukatoh hunikumbusha harufu ya kule nyumbani. Harufu ya furaha, harufu ya familia. Kupana na harufu ya manukato mimi nakumbuka jinsi na kumbuka familia yangu na walipo na kilini apu kilini na chwa ndelea kubla nyumbani.

Mimi maoni ya watu wengine mi hupenda kusikiza maoni ya watu wengine maana maoni yao yaweza kujenga au yaweza kufungua akili yako na kupanua yale ambayo nafikiria ndo maana mimi mara mingi husikiza hufuatilia maoni yao wengine, nijue ni jinsi hisia zao.